Jenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima na uwazi, kusikiliza mawazo yao kwa makini na kuthamini mchango wa kila mtu bila kubagua. Pia, najitahidi kushirikiana nao katika kazi za pamoja, kusaidiana pale panapohitajika na kutoa marejesho chanya, unaojenga badala ya kukosoa bila sababu. Kujenga uaminifu kupitia uwajibikaji, kufwata ahadi na kuonyesha utu kazini husaidia kuimarisha mahusiano na kuleta mazingira ya kazi yenye mshikamano na motisha kwa wote.

Nimewahi kufuga mnyama na uzoefu huo ulikuwa wa maana sana kwangu. Kufuga mnyama kulinifundisha uwajibikaji, subira na namna ya kujali kiumbe mwingine kila siku. Nilijifunza kupanga muda wangu vizuri ili kuhakikisha mnyama anapata chakula, huduma na uangalizi unaofaa. Jambo ambalo liliniongezea nidhamu na huruma. Uzoefu huo pia ulinipa furaha na kunisaidia kuelewa thamani ya uhusiano kati ya binadamu na wanyama.

Uzoefu wakushangaza nilio wai kupata ni wakati nilipo lazimika kuzungumza mbele ya watu wengi bila maandalizi yoyote. Nilikuwa na hofu mwanzoni, lakini kadri nilivyo endelea kuzungumza, nilijikuta nikiwa mtulivu na wakujiamini. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa, wakati mwingine changamoto zisizo tarajiwa, zinaweza kutusaidia kugundua uwezo tulio nao ambao hatukuwa tunaujua.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Hunikumbusha angala wazi na bahari, ambavyo hunifanya nijiskie huru na mwenye matumaini. Ninanguo na daftari la rangi hii, na maranyingi ni napoitumia uhisi utulivu na mawazo. Rangi ya blue naiona sana angani, majini na hata kwenye mavazi niliyochagua kila siku.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video kwa sababu inanipa burudani na kunisaidia kupumuzika baada ya shughuli za kila siku. Michezo ya video unisaidia pia kuboresha umakini na uwezo wa kufikiri haraka. Hasa ile ya mikakati, pia ninjia nzuri ya kujifunza kufanya maamuzi na wakati mwingine kuungana na marafiki kwa ajili ya burudani.

Mchana maranyingi nakula chakula kilicho rahisi na chenye lishe, kama wali na samaki au wali na mboga za majani. Hii inanipa nguvu za kuendelea na shughuli za mchana bila kuvimba au kuumwa na njaa. Pia hupendelea kuingiza matunda au kachumbari upande ili kuhakikisha chakula changu ni chenye afya na kitafaa mwili wangu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, naanza kwa kupanga kazi zangu kwa kuanza na zile muhimu zaidi na kueka muda maalumu wa kila shughuli. Pia natoa mapumziko madogo ili kuepuka uchovu na kudumisha umakini. Kutumia teknolojia au zala za kupanga kazi, pia kunanifanya kazi yangu iwe bora na haraka zaidi. Pia najaribu kuepuka usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kufanya kazi.

Hapo kabiliana na tatizo kazini naanza kwa kuchambua chanzo chake kwa makini ili kuelewa mzizi wa tatizo. Kisha nafikiria suluhisho mbalimbali na kuzingatia faida na hasara za kila moja. Baada ya hapo, nachagua suluhisho bora na kutekeleza hatua kwa hatua. Huku nikifuatilia matokeo yake. Ikiwa tatizo ilinaendelea, siogopi kuuliza ushauri. Kutoka kwa wenzangu au ushauri wakazi ili kupata mtazamo tofauti.

Wakati umeme unapokatika, kwanza ninahakikisha ni tatizo la ndani au la nje kwa kuangalia vifaa vyangu. Kisha nafanya kazi zinazo hitaji mwanga kidogo kama kutumia taa za mkononi au kuendelea na shuguli zisizo tegemea umeme. Pia huwa nafanya mambo kama kusoma, kupanga siku yangu au kupumzika ili kutumia muda huo kwa faida. Kwa upande mwingine, kama tatizo linaendelea najaribu kupata taarifa kutoka kwa kampuni ya umeme kuhusu muda wa kurekebisha tatizo.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba kwa sababu unaleta hisia za furaha na sherehe. Wakati huu, familia na marafiki hukutana na mazingira hua ya shangwe na mwangaza kutokana na sikuku na mapambo. Pia, inanikumbusha mwishowe wa mwaka nina fursa za kutathmini mafanikio na kupanga malengo mapya. Jambo linalonifanya nijisikie matumaini na mskumo mpia.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni baba yangu, ambaye alinifundisha thamani ya nidhamu na bidii katika kazi. Alinitumia mfano wake wa maisha na kunieleza jinsi uvumilivu na jitihada endelevu huleta mafanikio. Mafunzo haya yamenisaidia sio tu katika maswala ya kazi, bali pia katika maisha ya kila siku. Kwani hunitia moyo kushugulikia changamoto kwa subra na ekima.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni ile ya usimamizi wa muda na kupanga vipaumbele. Mafunzo haya yamenifunza jinsi ya kugawa muda wangu vizuri, kati ya kazi nyingi na kuhakikisha napata matokeo bora bila kuchanganyikiwa. Pia yamenisaidia kuboresha ufanisi wangu, kupunguza msongo wa kazi na kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu kazini.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo na kusaidia wenzangu au wateja. Pia, pongezi kutoka kwa viongozi au wenzangu kunanipa motisha kubwa. Kwa sababu, hunidhibitishia kuwa jitihada zangu zina thamani, changamoto mpya, pia hunipa mskumo wa kujifunza na kuboresha ujuzi wangu na kunifanya nijiwekee malengo makubwa zaidi kazini.

Kila wikendi, napenda kutumia muda kupumzika na kufurahia shughuli mbali mbali. Jumamosi mara nyingi, naanza kwa kunywa kahawa ya asubuhi na kusoma kitabu au kuangalia abari. Baadae, naenda nje kidogo, labda kutembea au kutembelea familia na marafiki. Jumapili ni siku ya kupumzika zaidi. Mara nyingi nakaa nyumbani nikifuatilia vipindi vya televisheni au kufanya shughuli za nyumbani. Mara nyingi nafurahia wikendi pamoja na familia yangu na marafiki kwani hunitia furaha na kunikumbusha umuhimu wa mahusiano. Pia napanga wakati wa kupumzika na kufanya mambo madogo ya kujiburudisha ili kuanza wiki mpya kwa nguvu.

Mara nyingi wikendi. Nafanya mambo mbalimbali ili kupumzika na kufurahia muda wangu. Naanzisha siku kwa kunywa kahawa au chai na kusoma au kutazama vipindi vya televisheni. Baadae. Mara nyingi natembea au kukutana na familia na marafiki. Au kufanya shughuli za nyumbani. Kama kupanga au kusafisha kidogo. Pia, napumzika kwa kufanya mambo ninayopenda kama kusikiliza muziki, kucheza michezo kidogo au kuandaa chakula kinzuri. Kwa jumla, wikendi ni muda wakuchaji nguvu na kujiandaa kwa wiki mpya.

Nahifadhi pesa kwa kupanga bajeti yangu kila mwezi na kuweka sehemu ya mapato yangu kando kabla ya kutumia. Pia natoa kipa umbele kwa maitaji muhimu tu na kujaribu kuepuka ununuzi siyo walazima. Mara nyingine naweka akiba kwenye akaunti ya bengi au mfuko wa akiba ili kuhakikisha pesa hizo zinakuwa salama na zinakuwa kwa mda. Njia hii inaninisaidia kuwa na uhakika wakifedha na kufanya mipango ya baadaye kwa urahisi.

Mara nyingi asubui, mimi nakula chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe kama mayai, toasty na matunda kidogo. Pia napenda kunywa kahawa au chai pamoja na chakula changu ili kunipa nguvu za kuanza siku. Chakula hiki kinanisaidia kuwa na umakini na nguvu za kufanya kazi au masomo bila kujisikia njaa au uchovu.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo au migahawa ya mtaa inayotoa chakula cha haraka lakini chenye ladha nzuri. Mara nyingi nafurahia chakula cha kienyeji au vyakula vya haraka kama pizza au samaki na chips. Kula nje kuna nipa nafasi ya kubadilisha mazingira, kufuraia hewasafi na kushirikiana na marafiki au familia kwa mazungumzo mazuri.

Kwa kuwakaribisha wafanya kazi wapya, kwanza na wasalimia kwa furaha na kwa heshima ili kujenga hisia nzuri maramoja. Kisha nawapa maelezo mafupi kuhusu mazingira ya kazi na taratibu muhimu ili wajisikie kuingizwa. Pia na jaribu kuwa rafiki, kujibu maswali hao na kuwasilisha wenzao wengine ili waweze kujenga mahusiano. Njia hii usaidia wafanya kazi wapya kuhisi faraja, kujiamini na kuanza kazi kwa ari.

Mazingira ya kazi huwa mazuri, pale ambapo kuna heshima. Ushirikiano na mawasiliano ya wazi kati ya wafanyakazi na viongozi. Pia, nafasi enye mwanga mzuri, usafi na vifaa navyokidhi mahitaji ya kazi, huchangia hisia za faraja na utulivu. Motisha, pongezi na nafasi za kujifunza na kuendeleza ujuzi pia ufanya mazingira ya kazi kuwa chanya na nayono yongeza uzalishaji na furaha kazini.

Kampuni ya teknolojia ninayo i amini ni Apple kwa sababu inajulikana kwa ubora wa bidhaa zake na uajibikaji katika usalama wa watumiaji. Pia bidhaa zao ni raisi kutumia na zinafanana vizuri kati ya vifaa mbalimbali. Jambo linalo ongeza ufanisi. Nina amini Apple pia kwa sababu hutoa huduma na msaada wa wateja wa kiwango cha juu. Na mara nyingi huboresha teknolojia yake ili kuendana na mahitaji ya watumiaji.

Ningependa kujifunza ki Japani kwa sababu ni lugha enye utamaduni wa kipekee na inatoa furusa ya kuelewa istria, fasi na tamaduni za Japani. Pia, kujua lugha hii kunanipa nafasi ya kuwasiliana na watu walioko mbali na kufraia filamu, mziki na vitabu vya asili. Ninapo fikiria kujufunza kijapani nahisi msisimko na hamu ya changamoto mpya ambayo itanisaidia kukuza ujuzi wangu walugha na ufahamu wa dunia.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kwanza kuelewa malengo na mahitaji yake kwa undani. Kisha, napanga hatua kwa hatua ni kitenga umuimu, muda, raslimali na majukumu ya kila mtu anayeusika. Pia, naanzisha njia za kufuatilia maendeleo na kuhakikisha mawasiliano mazuri kati ya timu. Kabla ya kwanza rasmi na pima mpango wangu wa kurekebisha sehemu zinazo itajika ilimradi uende kwa ufanisi na kufanikisha matokeo yalio tarajiwa.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na inanisaidia kujiachilia baada ya siku ndefu. Kucheza ngoma, kunanifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Hasa ninapofanya nikiwa na mziki naoupenda. Pia, ni njia nzuri ya kujiburudisha na kuboresha afya ya mwili na akili.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na penye mazingira mazuri, kama sehemu zenye asili au nafasi zilizo na mpangilio mzuri. Mahali pa aina hii hunisaidia kupumzika, kufikiri kwa utulivu na kujisikia huru. Pia napenda maeneo yalio na watu wachache na kelele ndogo, kwa sababu kunanipa amani na faraja ya akili.

Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko kati ya tamu na chumvi. Kwa sababu, kunanipa furaha na kuridhika wakati wa kula. Ladha hii hunifanya nijisikie vizuri na kufurahia kila kipande cha chakula. Mara nyingi, napendelea chakula hiki ikiwa ni pamoja na matunda au mboga, zinazoongeza ladha na lishe. Ili kuhakikisha chakula changu ni kitamu na chenye afya pia.

Utotoni mwangu nilipenda sana kucheza na marafiki zangu na kuchunguza mazingira yanayonizunguka. Nilifurahia michezo ya nje kama kukimbia, kuruka kamba na kucheza mpira. Kwa sababu kulinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia nilipenda kusikiliza hadithi na kuchora. Mambo ambayo yalichangia kukuza ubunifu wangu tangu nikiwa mdogo.

Kima kubwa nilio jifunza maishani ni kwamba uvumilivu na subira hutuoa matokeo bora kuliko haraka haraka. Niligundua kuwa changamoto na makosa ni sehemu ya maisha na ni muhimu kujifunza kutoka kwao badala ya kuogopa. Pia nimejifunza kuwa kudhamini wengine na kushirikiana kunaleta furaha na mafanikio ya kweli. Situ kwa binafsi, bali pia kwa wale wanaotuzunguka.

Iyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu inarahisisha mawasiliano na kunifanya nifanye kazi kufanisi zaidi. Kwa mfano, huwa natumia dikshenari za sauti, programu za kurekodi au kutafsiri na kuwasiliana kwa kutumia ujumbe wa sauti na familia au wenzangu. Teknolojia ya sauti pia unisaidia kufurahia mziki, vitabu vya sauti na mafunzo mbalimbali wakati nikiwa safarini au nikifanya kazi nyingine.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni historia kwa sababu ilinifundisha kuelewa maisha ya watu waliotangulia na jinsi matukio ya zamani yanavyoathiri dunia ya leo. Nilifrahia kujifunza hadithi za tamaduni tofauti, vita na mafanikio ya viongozi wa kihistria. Somo hili lilinifanya pia nijifunze kutafakari na kufanya ulinganifu wa matukio. Jambo lililonisaidia kukuza akili zangu na kuona mambo kwa mtazamo mpana.

Katika kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza, najaribu kuelewa mawazo na malengo ya kila mshiriki wa timu. Kisha natoa mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza kwa makini ili kupata suluhisho bora zaidi. Pia, nafanya kazi kwa kushirikiana, kugawa majukumu kwa kila mtu kulingana na uwezo wake, na kuhakikisha mawasiliano ya uwazi ili kila mtu afanye kazi kwa ufanisi. Njia hii inanisaidia timu kufanikisha malengo kwa urahisi na kwa ari.

Nimewahi kujaribu chakula cha kijapani kinachoitwa sushi na nilipenda sana, ladha yake ya samaki safi, mchanganyiko wa wali na tangawizi na mtindo wa kuwasilisha chakula hicho ilikuwa ya kipekee. Chakula hiki kilinifundisha pia kushughulika na chakula kwa utulivu na kuthamini kila kipande. Nilihisi msisimko na furaha kubwa nilipokijaribu kwa mara ya kwanza.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza, kula pamoja na kushiriki hadithi za kila siku. Pia, nafurahia kufanya shuguli ndogo kama kutembea, kuangalia filamu au kushirehekea matukio maalum pamoja. Muda huu unipa furaha, utulivu na kunikumbusha umuhimu wa upendo na mshikamano wa kifamilia.

Ninapenda kipindi cha televisheni cha habari na filamu fupi za burudani. Habari unisaidia kuwa na taarifa za sasa na kuelewa matukio ya nayo tokea duniani. Filamu za burudani hasa zile za kuchekesha au za kusisimua unipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mda wangu wa mapumziko. Kupitia vipindi hii nahisi furaha, msisimuko na mara nyingine na pumzika mawazo baada ya shughuli za kila siku.

Ninapenda kuandika na kompyuta zaidi kuliko kwa mkono kwa sababu ni haraka na rahisi kufanya marekebisho. Kuandika kwa kompyuta unisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kuhifadhi kazi kwa usalama. Hata hivyo, wakati mwingine, bado napenda kuandika kwa mkono ili kujisikia karibu zaidi na mawazo yangu. Asa ninapo panga au kutafakari.

Mchezaji ni naye mpenda ni Lionel Messi kwa sababu ni mchezaji wa kipekee ambaye ana ujuzi wa kushangaza na akili ya mchezo ya kiwango cha juu. Ninapo mwona akicheza nazunguka uwanjani kwa urahisi na kufanya mashambulizi yenye ubora, jambo linalo sababisha kushangazwa na kufurahi. Ujuzi wake wa kupiga goli, kupita wachezaji na kufanya maamuzi sahii kwa haraka na wakipekee. Ninapo muona akicheza na hisi msisimuko mkubwa na hamu ya kufuatilia kila mchezo anao cheza.

Ninapo shugulikia kazi za dharura, kwanza nafanya tathmini ya haraka kuona ni kazi gani inaitaji kipaumbele cha juu. Kisha, nachukua hatua mara moja, ni kitumia raslimali zinapo patikana ili kushugulikia tatizo haraka kwa usahihi. Pia, najaribu kubaki mtulivu na kupanga hatua kwa hatua ili kuepuka makosa kutokana na haraka. Baada ya kumaliza dharura, napanga tena kazi nyingine ili kuhakikisha kila jambo li naendelea bila matatizo.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya. Kama kutoa msaada wa kitaaluma au kushirikiana katika mradi unaoongeza ufanisi wa timu. Ninapofanya kazi hii nahisi kuridhika na kufanya furaha kwa sababu ninaona matukio ya juhudi zangu yanavyo saidia wengine. Pia inanisaidia kujenga ujuzi, kuendeleza ubunifu na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi siku hadi siku.

Napendelea shati kuliko t-shirt kwa sababu ni rasmi zaidi na linaonekana vizuri katika hali nyingi, hasa kazini au shuleni. Shati pia linatoa hisia ya utunzaji na nidhamu na linaweza kuunganishwa kwa urahisi na suruali au sidiria tofauti. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuvaa t-shati wakati wa kupumzika au kufanya shughuli za burudani kwa sababu ni rahisi na kufanya nijisikie huru.

Mara nyingi naenda hospitali mara moja au mbili kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida au chanjo. Ispokuwa ikiwa kuna tatizo la kiafya linaloitaji matibabu zaidi. Pia huwa na vizuizi vya afya kama vipimo vya damu au mashauriano na daktari mara kadha ili kuakikisha kila kitu kiko sawa. Njia hii unisaidia kudumisha afya yangu na kuzuia matatizo makubwa kabla yajatokea.

Ningependa kufuga mbwa mdogo wa aina ya Golden Retriever kwa sababu wana sura yenye upendo na nywele laini za dhahabu. Tabia zake ni rafiki mkarimu na mwenye akili na mara nyingi hunichekesha kwa kucheza na kurukaruka bila hofu. Pia napenda kucheza mpira na kuonyesha furaha kila ninapomuona. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu hutoa urafiki wa kweli, wanapunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie furaha na mtulivu nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kusoma gazeti mara kwa mara ili kuwa na taarifa za sasa kuhusu matukio ya ndani na duniani. Kusoma gazeti kunanisaidia kuelewa mambo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii na pia kunipanua ujuzi wangu wa kwa ujumla. Mara nyingine, napenda kusoma makala za brudani hau za kimatamaduni. Ambazo hunipa mtazamo mpya na burudani sambamba na habari za kila siku.

Rafiki yangu wa karibu zaidi tulikutana shuleni, na tangu wakati huo tumekua karibu sana. Tulianza kwa kusoma pamoja, kisha tukajikuta tukishirikiana mambo mengi kama kuzungumza, kucheka, na kusaidiana wakati wa changamoto. Kitu kinacho mfanya awe rafiki wakweli ni uaminifu wake na uwezo wa kusikiliza bila kunihukumu. Ningependa kusema kuwa ni mtu anaye nipamoyo ananielewa na kunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa katika urafiki wetu.

Na panga wiki yangu ya kazi kwa kuanza kutengeneza ratiba ya shughuli muhimu mwanzoni mwa wiki. Naweka vipa umbele kwa kazi zinazo itajika kukamilika haraka na kugawa mda wa kila siku kwa majukumu tofauti. Pia, naacha nafasi kidogo kwa mambo ya sio tarajiwa ili kuepuka msongo na kuhakikisha kazi zote zinaenda kwa mpangilio mzuri.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwaminifu. Kwa sababu inamsaidia wafuasi wake kumuamini na kumfuata kwa dhati. Pia ni muhimu kuwa na mawasiliano bora, subra na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi hata chini ya shinikizo. Kiongozi mzuri pia anatoa motisha, anadhamini mawazo ya wengine na anaongoza kwa mfano. Jambo linalojenga uhusiano na matokeo bora kwa timu.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana. Nilifurahia kuona mandhari kutoka juu na kuhisi msisimuko wakati wa kupaa na kutua. Safari hiyo ilinifanya nijisikie kama niko katika ulimwengu mwingine na ilinipa hamu ya kusafiri zaidi katika siku zijazo kutumia ndege kuliko gari mara mingi.

Yuli mtu anayeanza kazi kuwanza kwa kuwa nasubira na kujifunza kila kitu kwa makini. Ni muhimu kuuliza maswali bila haibu, kupanga muda vyema na kushirikiana vizuri na wenzako. Pia, ninge mshauri kuzingatia maadili ya kazi, kuwa mwaminifu na kushirikiana kwa heshima na wengine. Kwani njia hizi, husaidia kujenga sifa nzuri na kufanikisha malengo kazini.

Nimewai kwenda kwenye tamasha la mziki na ilikuwa uzoefu wa kusisimua sana. Nilifurahia kuona wasanii wakicheza moja kwa moja, kushiriki na wafuasi wengine na kusikia mziki kwa nguvu kamili. Tamasha hilo lilinifanya nijisikie furaha, msisimuko na kuungana na watu wengine walio kuwa na shauku kama yangu. Jambo ambalo lilibakia kama kumbukumbu nzuri sana.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikianu huleta mawazo tofauti na usaidia kupata sulwisho bora zaidi. Kufanya kazi na timu hunipa motisha, kunanisaidia kujifunza kutoka kwa wengine na kuna fanya kazi wenye pesi na enye furaa. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke yangu inapohitajika. Asa kazi zinazo itaji umakini mkubwa.

Pia maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima na uwazi. Najaribu kwanza kuelewa kilicho ashiria maoni hayo. Kwani ni muongozo wa kuboresha au maoni ya kiasili tu. Sijali kama maoni ni chanya au hasi, lakini ninayachukulia kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Pia nikiona maoni hayo yanafaa na yatumia katika kufanya mabadiliko au kuboresha kazi zangu. Kwa hivyo, maoni ya wengine ni chachu ya maendeleo kwangu na mara zote ninaona umuhimu wa kushirikiana na kusikiliza ili kujenga uhusiano mzuri wakazi.

Zawadi nzuri zaidi niliyo pewa ilikuwa kitabu kilicho kua na maana kubwa kwangu. Sio kitabu cha kawaida, bali kilichochaguliwa kwa makini na mtu aliyenijua vizuri, kikieleza maswali ambayo niliyokuwa nayo na kunisaidia kufikiri kwa njia tofauti. Nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa ishara ya kua mtu huyo alinielewa na alitumia wakati wake kunipa kitu chenye thamani ya kiakili na kihisia. Zawadi hiyo haikua ya kifedha sana, lakini thamani yake ya kihisia na namna ilivyo gusa moyo wangu ili nifanya nithamini zaidi zawadi zile zenye maana zaidi kuliko zile za kimwili tu.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne hau tano usiku, kulingana na shughuli nilizo nazo siku hiyo. Ikiwa nina kazi au majukumu muhimu, naweza kukesha kidogo ili nihakikishe nimekamilisha kila kitu kwa umakini, lakini pia nina jitahidi kupata muda wa kupumzika. Kwa sababu na jua usingizi mzuri hunisaidia kuwa na afya njema na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi siku inayo fuata.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni raisi na ukoa mda. Naweza kulinganisha bei na bidhaa tofauti bila kutoka nyumbani. Jambo linalo nisaidia kufanya uamuzi mzuri. Pia, ununuzi wa mtandaoni unipa fursa ya kupata bidhaa ambazo hazipatikani kwa uraisi katika maduka ya kawaida. Hata hivyo, ninahakikisha nachagua wa uzaji, wanao aminika ili kuepuka matatizo.

Nafanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki. Kwa kawaida ni mchanganyiko wa kutembea kufanya mazoezi ya nguvu na baadhi ya burudani za mwili kama kucheza au kufanya yoga. Mazoezi haya hunisaidia kuwa na afya njema, kuongeza nguvu za mwili na pia kupunguza stresi. Pia napenda kuona ni njia nzuri ya kudumisha usawa kati ya afya ya mwili na akili.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubali maeneo ninayohitaji kuboresha. Kisha naomba maoni au msaada kutoka kwa wenzangu na wakubwa wangu ili nijifunze zaidi. Pia, hujifunza kwa makosa yangu na kujipanga upya kwa kuweka malengo madogo ya kuboresha ujuzi wangu. Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha udhaifu hauzuii utendaji wangu bali unakuwa fursa ya kujifunza na kukua kikazi.

Napenda kupaka rangi kwa sababu kunanipa nafasi ya kujieleza kwa uraisi na kwa uhuru bila shinikizo lolote hii huniwezesha kuunda muundo na mchanganyiko wa rangi unaonifuraisha na kunilisha ubunifu wangu pia napata muda wa kupumzika na kupunguza stresi wakati napaka rangi jambo ambalo linanifanya nijisikie vizuri kimawazo na kimwili.

Najihisi kuwa tathmini za kazi ni muhimu na za manufaa kwangu. Zinaniwezesha kuelewa nguvu na udhaifu wangu. Na kunipa mwongozo wa kuboresha utendaji wangu kazini. Pia, hunitia motisha na kunifanya nifanye kazi kwa bidii zaidi. Hasa ninapopokea maoni chanya yanayo thamini juhudi zangu. Hata pale ninapo pokea maoni ya kuboresha. Nayachukulia kama fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu.

Hiyo, ninajitahidi kugawanya taka zangu kwa kadri niwezavyo. Huwa natenganisha taka zinazoweza kurejelewa kama plastiki na karatasi na zile zisizoweza kurejelewa. Nafanya hivyo kwa sababu, ninaelewa umuhimu wa kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi. Pia naamini kuwa kugawanya taka ni jukumu la kila mtu, na ni hatua ndogo lakini yenye mchango mkubwa kwa jamii na mazingira kwa ujumla.

Njia ni nayo tumia kupumzika ni kufanya mazoezi ya kupumua na kutulia kimia kwa muda. Mara nyingi napata utulivu ni kikaa sehemu tulivu. Nikivuta pumzi taratibu na kuachilia mawazo ya siku. Nilijifunza njia hii kipindi nilipo kuwa na shughuli nyingi na nilihitaji njia rahisi ya kupunguza msongo wa mawazo. Kawaida, huchukua dakika kumi hadi kumi na tano, lakini inanisaidia sana. Bada ya kupumzika, ninajisi mtulivu, mwenye nguvu mpya na mwenye umakini zaidi katika kile ninachofanya.

Ndio, nimeshawahi kutembelea ziwa na pia mto, na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilifurahi utulivu wa maji, upepo mwanana na mazingira ya asili yaliyokuwa yanatuliza akili. Ziara hio ilinisaidia kupumuzika na kujisikia karibu zaidi na mazingira ya asili. Jambo lililo nifanya nijisikie mwenye amani na furaha.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbalimbali ili nipate taarifa zilizo sahihi na tofauti za mitazamo Mara nyingi nasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari. Pia ninasikiliza redio na kutazama runinga. Vile vile, mitandao ya kijamii hunisaidia kufahamu ya nayoendelea kwa haraka. Ingawa inachuja taarifa na kuhakiki kabla ya kuziamini.